Ndio nina kumbu kumbu nzuri sana za shuleni. Ya kwanza ni zile story za bweni au kambi. Kama uliwahi kukaa kwenye bweni, utanielewa. Ile hali ya kukaa usiku baada ya taa kuzimwa na kuanza kupiga magumzo za kutisha au kupanga mipango ya jinsi ya kupata msosi wa ziada siku iliofuata. Tulikuwa tunazungumza kuhusu kila kitu. Ndoto zetu, wasichana na viche kesho vya walimu wetu. Kwenye yale mazingira marafiki walikua kama ndugu wa damu. Kumbu kumbu zingine ni siku za mchezo. Hakuna kitu kilikuwa kinaleta msisimuko kama siku ya mashindano dhidi ya shule jirani. Ile hali ya kuvaa jezi ya shule kupanda basi huku tukiimba nyimbo za ushindi na kwenda uwanjani kushindana. Iwe ni mpira wa miguu, netiboli au riadha. Hata kama ukua mchezaji, kuwa shabiki na kupiga kelele mpaka sauti inakatika ilikuwa ni raha ya kipekee. Kumbu kumbu nyingine ni msosi wa shule. Hapa sasa ndipo kwenye kicheko. Kila shule ilikuwa na siku yake malum ya chakula kizuri. Maranyingi ilikuwa ni Jumatano au Jumapili. Ambapo tunakula wali na maharage au nyama kidogo tu kwa bahati.

Somo nililolipenda zaidi shuleni bila kupepesa macho nitakuambia ni Kiswahili. Najua watu wengi walikuwa wanaona kama ni somo la kawaida kwa sababu ndio lugha tunayo izungumza kila siku. Lakini kwangu mimi ilikuwa na mambo mengi ya kustaajabisha. Hizi ndizo sababu zilizonifanya nishobokee Kiswahili. Ya kwanza, inahusisha fasihi simulizi na maandishi. Ya pili, sarufi yake na ufasaha ni ya kupendeza na ya kuvutia. Ya tatu, inahusisha kwa sehemu kiukubwa masimulizi ya utamaduni.

Baridi kali ikishatua, mimi nageuka kabisa na kuwa kama kiumbe kingine. Yale madaha yangu ya kutaka kufanya mambo mengi yanapotea, na kipau mbele changu namba moja kinakuwa ni kutafuta joto kwa gharama yoyote. Hivi ndivyo ninavyo jihami wakati wa baridi kali. Ya kwanza ni kujifungia, naweza kuvaa nguo hata nne juu ya nyingine. Naanza na tisheti, nafuatishia shati, sweta, na juu kabisa navaa koti. Ya pili ni chakula na vinywaji vya moto. Wakati wa baridi jiko langu huwa halizimi. Naweza kutengeneza chai ya rangi yenye tangawizi ama supu ya moto. Ya tatu ni kupunguza mishe mishe. Kama sina dharura ya kutoka nje, baridi kali inanifanya niwe mkaaji wa ndani. Huwa napenda kujitanda blanketi langu zito kwenye kochi, kisha natafuta kitabu kizuri cha kusoma au naangalia filamu za mfululizo. Ya nne, nafanya mazoezi kidogo ya kuruka ruka. Nikiona baridi imezidi, mpaka meno yana anza kugongana, huwa nafanya mazoezi ya haraka haraka, ndani ya nyumba, kama vile kupanda ngazi na kushuka au kuruka kamba. Inanisaidia kusukuma damu na kuupa mwili joto la asili haraka sana.